Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda mwingi. Ninaweza kuagiza chakula, nguo au vifaa vingine bila kutoka nyumbani. Jambo linalonifanya nipate huduma haraka. Pia kutumia simu huniruhusu kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora kulingana na mahitaji yangu. Njia hii inanipa urahisi, usalama na uthibiti mzuri wa matumizi yangu ya kila siku.